Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu na nitaeleza hilo kwa kina kwa maelezo ya takribani dakika saba. Kwanza kabisa, ubunifu ni uwezo wa kufikiri tofauti, kuona fursa pale wengine wanaona changamoto na kuleza mawazo mapya yanayoweza kutatua matatizo au kuongeza dhamani. Kwa mtazamo huo, ninaweza kusema bila kusita kwamba mimi ni mtu wa ubunifu. Kwa sababu katika maisha yangu ya kila siku na katika kazi ninazozifanya, ubunifu umekua sehemu muhimu sana ya namna ninavyo fikiri na kutenda. Ubunifu wangu unaanza na namna ninavyo kabiliana na matatizo. Ninapokutana na changamoto, sipendi kufuata njia ile ile iliotumiwa kila mara bila kuhoji. Ujiuliza maswali kama, je, kuna njia rahisi zaidi? Je, tunaweza kufanya hili kufanisi zaidi? Au, nini kitakakutokea tukibadilisha mtazamo? Maswali haya hunisaidia kufungua akili na kupata suluhisho mbadala. Hii ni sifa muhimu ya mtu wa ubunifu. Kwa sababu ubunifu hauishi kwenye sanaa peke, bila bali pia kwenye fikra na mamuzi. Ubunifu wangu unonekana katika kazi ninazozifanya. Ninapopewa jukumu sipendi kufanya kazi kwa mazoea tu. Huangalia lengo la kazi, hathira au walengwa. Na mazingira yanayonizunguka. Kutokana na hilo, mimi hujaribu kuunda kitu ambacho sio tu kinakamilisha jukumu, bali pia kinavutia. Kinaeleweka na kinaacha atari chanya. Kwa mfano, katika kazi za kiteknolojia au uwandishi, napenda kubuni mifumo, maneno au miundo inayorahisisha mambo kwa mtumiaji wa mwisho. Hii inanipa motisha kubwa na kunifanya nijione kama mbunifu kwa vitendo si kwa maneno tu. Ubunifu wangu unaambatana na wezo wakujifunza na kubadilika haraka. Mtu wa ubunifu, si yule anayishikilia wazo moja tu. Bali ni yule anayekubali kubadilisha mawazo yake kulingana na hali. Ninapopata mrejesho au maoni kutoka kwa wengine siyachukuli kama mashambulizi binafsi. Bali kama fursa ya kurekebisha kile nilichounda. Hii inanisaidia kukuza mawazo mapya na kuendeleza ubunifu wangu kadri muda unavyopita. Aidha, ubunifu wangu unonekana katika mawasiliano. Namna ninavyoelezea mawazo yangu, kuasilisha hoja, au kusimulia jambo. Mara nyingi hujaribu kufanya hivyo kwanjia inayovutia na rahisi kueleweka. Najua kwmba wazo zuri lisipoelezwa vizuri linaweza kupoteza maana yake. Kwa hiyo, hutumia mifano, lugha inayoeleweka na mtiririko mzuri wa mawazo ili ujumbe wangu uwafikie watu kwa ufanisi. Hili ni jambo muhimu sana katika ubunifu kwa sababu ubunifu unapaswa kushirikishwa ili iwe na dhamani zaidi. Vile vile, ubunifu wangu unaendana na shauku ya kugundua mambo mapya. Napenda kusoma, kusikiliza na kujifunza kutoka kwa watu mbali mbali na nyanja tofauti. Hii inanisaidia kupania upeo wa mawazo yangu, kadri unavyo kutana na maarifa mapya, ndivyo unavyokuwa na maligafi ya kuunda mawazo mapya. Ubunifu huu hauji kutoka kwenye ombwe, unatokana na mchanganyiko wa uzoefu, maarifa na fikra tofauti. Ni muhimu pia kusema kwamba, ubunifu wangu haukosi changamoto. Kuna nyakati ambapo mawazo hayaji haraka au suluhisho linaonekana kwa ugumu. Lakini hata katika hali hizo, bado huona hilo kama sehemu ya mchakato wa ubunifu. Mtu wa ubunifu hukubali kwamba kushindwa au kukwama ni sehemu ya safari na mara nyingi ndipo mawazo bora zaidi huzaliwa. Kwa ujumla, nikiulizwa je, wewe ni mtu mbunifu, jibu langu ni ndio. Mimi ni mtu wa ubunifu kwa sababu nafikiri kwa kina na tafuta njia mpya za kufanya mambo. Ninakubali kujifunza na kubadilika na ninathamini mawazo mapya nayoweza kuleta suluhisho na maendeleo.

Kwa ujumla, hali ya hewa ni ninayoipenda zaidi ni hali ya hewa ya wastani. Isio na joto kali, wala isio na baridi kali sana. Napenda hali ambayo ina upepo mwanana, jua la kiasi, na wakati mwingine, mawingu mepesi yanayofanya anga ionekane kutulia. Hali hii hunifanya nijiskie huru, mwenye nguvu na mwenye uwezo wakufanya shughuli mbalimbali bila usumbufu. Kwanza kabisa, hali ya hewa ya wastani hunipa faraja ya kimwili. Wakati joto ni la kiasi, mwili hauchoki haraka. Si lazima kutoa jasho jingi wala kuvaa nguo nzito sana. Hii inaniruhusu kuzingatia kazi zangu, kusoma, au hata kupumzika bila kuathiriwa na mabadiliko makali ya hali ya hewa. Kwa mtazamu huu, hali ya hewa ya wastani huleta uiano mzuri katika afya na ufanisi. Hali hii ya hewa hunisaidia kiakili na kihisia. Wakati kuna jua la kiasi na upepo laini, akili inakua tulivu na mawazo yanapangwa vizuri. Nimegundua kuwa katika hali ya hewa ya aina hii, ninaweza kufikiri kwa kina, kupanga mipango na hata kuwa mbunifu zaidi. Tofauti na joto kali, linaloweza kunisababisha hasira au uvivu, au baridi kali inayoweza kukatisha tamaa hali ya wastani huleta tulivu wa nafsi. Napenda hali ya hewa yenye mvua nyepesi au ya vipindi. Mvua ya kiasi hasa inaponyesha mchana au jioni huleta harufu mzuri ya udongo na kufanya mazingira yonekane safi na hai. Mvua hunikumbusha upya wa maisha, ukuaji wa mimea na baraka za asili. Zaidi ya hayo, mvua ya aina hii hunipa fursa ya kupumzika, kusikiliza sauti ya matone ya mvua au kufanya shughuli za ndani kama kusoma na kuandika. Aidha, hali ya hewa ninayoipenda ni ile inayoruhusu kufanya shughli za nje. Napenda hali ambayo inanipa nafasi ya kutembea, kufanya mazoezi, mepesi, au kukutana na watu bila usumbufu. Hali ya hewa ya wastani, hunifanya nitoke nje kwa hiali, kufurahia mazingira, na kuungana na asili. Ni muhimu kwa afya ya mwili na akili. Kwani kuwasiliana na mazingira ya nje, husaidia kupunguza msongo wa mawazo. Pia napenda mabadiliko madogo ya hali ya hewa, si hali ile ile kila siku. Kwa mfano, siku yenye jua la kiasi, ikifuatwa na siku yenye mawingu au mvua nyepesi, hunifanya nihisi kuwa mazingira yana uhai. Mabadiliko haya hunipa hisia ya muda ya kupita na hunisaidia kupanga shughli zangu kulingana na hali iliopo. Hii inanifanya kuthamini kila aina ya siku, badala ya kuchoka na hali moja tu. Hata hivyo, hali ya hewa kali siipendi sana. Joto kali lilinaweza kusababisha uchovu, upungufu wa nguvu na hata kuathiri usingizi. Vile vile, baridi kali lilinaweza kuleta magonjwa na kufanya shughuli za kila siku kuwangumu. Ndiyo maana napendelea hali ya kati ambayo inaniruhusu kuishi kwa urahisi na kufanya mambo yangu bila vikwazo vikubwa. Kwa upande wa kijamii, hali ya hewa nzuri huathiri hata mahusiano ya watu. Watu wanapokuwa katika hali ya hewa ya utulivu huwa na furaha zaidi, kuwasiliana kwa amani na kushirikiana kwa urahisi. Mimi binafsi hupenda kukutana na watu, kufanya mazungumzo au kushiriki shugli za kijamii wakati hali ya hewa niyakupendeza. Hii huongeza mshikamano na hali ya kuaminiana. Kwa kumalizia, nikijibu swali hali gani ya hewa unayoipenda napenda hali ya hewa ya wastani yenye jua la kiasi, upepo mwanana na mvua nyepesi ya mara kwa mara. Hali hii hunipa faraja ya mwili, utulivu wa akili na fursa ya kufurahia maisha kwa ujumla.

Kwa maoni yangu, kuwakaribisha wafanyi kazi wapya ni hatua muhimu sana katika kujenga mazingira mazuri ya kazi. Na kufanyi hakikisha, mfanyakazi anaanza kazi akiwa na kujiamini na motisha. Njia ninayotumia kuwakaribisha wafanyakazi wapya inaanzia kwenye maandalizi, mawasiliano mazuri na kuwafanya wajisikie kuwa sehemu ya timu tangu siku ya kwanza. Kwanza kabisa, huanza kwa maandalizi kabla hawajaanza kazi. Kabla ya mfanya kazi mpya kufika, huhakikisha kuwa mazingira ya kazi yako tayari, vifaa vya kazi vimeandaliwa, akaunti za kazi zimefunguliwa, na timu imejulishwa kuhusu kuwasili kwa mfanya kazi huo. Hii ni muhimu kwa sababu inapo mfanya mfanya kazi mpya aone kuwa kampuni au tasisi imemjali na imejianda kumpokea, mandalizi haya husaidia kuondoa mkanganyiko na msango wa mawazo siku ya kwanza. Nina wakaribisha kwa mawasiliano ya kirafiki na heshima. Siku ya kwanza, humpokea mfanya kazi mpya kwa salamu za heshima na maneno ya kumtia moyo. Humweleza kwa ufupi kuhusu tasisi, maadili yake na matarajio ya ujumla. Nina jitahidi kutumia lugha rahisi na yenye staha ili mfanya kazi ajisikie huru, kuuliza maswali au kueleza wasiwasi wake. Mawasiliano haya ya awali, huweka msingi mzuri wa mahusiano ya kikazi. Jambo lingine, huaanzisha kwa kuwatambulisha kwa timu, namchukua mfanya kazi mpya na kumtambulisha kwa wafanyi kazi wengine. Ni kieleza majukumu yao kwa ufupi. Hii husaidia kufunja barafu na kupunguza aibu au hofu ya kwanza kufanya kazi na watu wapya. Mfanya kazi anapowajua wenzake mapema, hujengo uhusiano waharaka na kujiona kuwa sehemu ya jamii ya kazi. Jambo lingine, mimi huwaelekeza kuhusu majukumu na taratibu za kazi kwa hatua. Badale ya kumupa taarifa nyingi kwa wakati mmoja, humfundisha taratibu kulingana na kasi yake ya kujifunza. Humueleza majukumu yake, ratiba ya kazi na taratibu muhimu kama wawasiliano ya ndani na matumizi ya vifa. Hii husaidia mfanya kazi mpya asijisikie kulemewa na majukumu bali ajifunze pole pole kwa ufanisi. Jambo lingine inawahamasisha kuuliza maswali na kutoa maoni yao. Humwambia mfanya kazi mpya waziwazi kuwa hakuna swali lisilo na maana na kwamba kuuliza ni sehemu ya kujifunza. Hii hujenga mazingira ya kuaminiana na kumsaidia mfanya kazi kujifunza haraka, pia humkakikishia kuwa maoni yake yanadhaminiwa hata kama bado ni mpya kazini. Hii humfanya ajisikie kuwa mchango wake unadhamani. Mimi hutoa msaada wa karibu katika kipindi cha mwanzo. Katika wiki za kwanza, hufwatilia maendeleo ya mfanya kazi mpya, kumuuliza anaendele aje na kama anakutana na changamoto zozote. Ikiwa kuna makosa, huyachukulia kama fursa ya kujifunza badala ya kumulaumu. Mtazamo huu, humsaidia mfanya kazi kujenga kujiamini na kuzoea mazingira ya kazi bila hofu. Aitha, huhakikisha kuwa mfanya kazi mpya, anaelewa utamaduni wa kazi. Humueleza kwa vitendo, si kwa maneno tu. Jinsi ya kushirikiana na wenzake, kuheshimiana na kutatua migogoro. Utamaduni wakazi ni muhimu sana. Kwa sababu hata mfanya kazi mwenye ujuzi mkubwa, anaweza kushindwa kama hata lingana na mazingira ya taasisi. Kwa hiyo, humsaidia kuelewa mapema. Kwa upande wa motisha, humupa maneno ya kutia moyo na kumtambua anapofanya vizuri. Hata katika mambo madogo. Hi umfanya aone kuwa juhudi zake, zinaonekana na kuthaminiwa. Mfanya kazi mpya, anapopata pongezi mapema, hujenga ari ya kufanya kazi kwa bidii na kujitolea zaidi.

Ndiyo, ni natumia mfumo wa usalama wa vidole na ninaona kuwa ni teknolojia muhimu sana katika maisha ya kila siku ya kidigitali na katika kulinda taarifazetu binafsi. Mfumo huu ni njia ya kisasa ya kuhakikishi usalama wa data na vifaa vya elektroniki. Nimegundua kuwa kutumia mfumo huu kuna nipa faraja, haraka na uhakika wa usalama zaidi kuliko njia za kawaida kama maneno ya Siri tu. Kwanza kabisa, mfumo huu ni rahisi kutumia. Badala ya kuandika maneno ya sirindefu au kukumbuka mchanganyiko wanambari za pin, ninaweza kueka kidole changu kwenye kifaa na maramoja mfumo unanikagua na kuni huruhusu kuingia Hii ina punguza usumbufu wa kuokoa muda hasa katika hali za haraka au wakati ni nahitaji kufikia data au kifaa ma ramoja. Rahisi hii ni sababu muhimu inayonifanya nitumie mfumo wa vidole kila siku. Lapili mfumo wa vidole hutoa usalama wa hali ya juu. Kila kidole kina sa alama za kipekee ambazo ni tofauti hata kwa ndugu wa damu. Hii inamaanisha kuwa nivigumu sana kwa mtu mwingine kujaribu kuingilia kwenye kifaa changu bila ruhu sa yangu. Kwa maneno mengine ni usalama wakipekee na unao kabiliana na changamoto za wizi wa data au ufikiaji usio halali. Hii inani umarisha kwa kuwa najua taarifa zangu zimehifadhiwa kwa usahihi na hazita vurugika kirahisi. Mfumu huu husaidia kuthibiti ufikiaji wa vifaa mbali mbali. Kwa mfano, simu yangu, kompyuta na baadhi ya programu muhimu zinazohitaji taarifa nyeti zote zinaweza kuunganishwa na mfumo wa vidole. Hii inanirahisishia maisha yangu kwa nisi hitaji kukumbuka maneno mengi ya siri au kutumia kadi za usalama kila wakati. Kila kifaa ki na njia yake ya kipekee ya kuthibitisha utambulisho wangu kupitia alama za vidole. Mfumo huu pia unisaidia kulimba taarifa za binafsi na za kibiashara. Katika ulimwengu wa leo, taarifa za kibinafsi ni hazina ya thamani. Na mtu ye yote anayejaribu kupata taarifa hizo kwanji isiyo halali, anaweza kuleta madhara makubwa. Kutumia mfumo wa vidole, kuna punguza hatari hiyo. Kwani inahitaji alama ya kipekee ambayo ningumu kuigiza. Hii inanipa amani ya akili kwa mba data zangu, picha, maandiko na taarifa nyingine ni salama. Mfumo wa vidole husaidia pia katika hali za ufanisi wa kazi. Katika kazi zangu za kila siku, mara nyingi na paswa kufungua programu au kuruhusu malipo ya kidigitali. Kwa kutumia alama ya kidole, ninaweza kufanya haya kwa haraka bila kuchelewa. Kwa hivyo kuongeza ufanisi wangu wa kazi zangu. Hii ni faida kubwa hasa kwa watu wanaofanya kazi nyingi mtandaoni au anatumia teknolojia kila siku. Aitha, mfumo huu niwakuaminika na unaendana na teknolojia za kisasa. Vifaa vya leo, vinatengeneza sensor za vidole ambazo hazikoseki, maranyingi na hutoa matokeo ya haraka. Zaidi ya hayo, mifumo hii inakua kwa kasi na inakuwepo katika simu, kompyuta, kadi za benki na hata baathi ya milango ya nyumba au ofisi. Hii inaonesha kuwa mfumo huu nisehemu ya maisha ya kisasa na unachangia urahisi na usalama wa kila siku. Kwa upande mwingine, mfumo wavidole unasaidia kuondoa hofu ya kuibiwa maneno ya siri. Mara nyingi, maneno ya siri ya nasahaulika au kuibiwa kwa urahisi, lakini kidole changu kinasalia kipekee kwangu. Hii inaniumarisha na kunipa uhakika wakuwa hakuna mtu anayeeza kufikiria taarifa zangu bila ruhu sayangu. Kwa kumalizia, nikijibu swalije unatumia mfumo wa usalama wa vidole.